Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa urahisi wenye maana. Asubuhi huanza na matembezi ya utulivu nikisikiliza upepo kama zawadi ya kwanza. Baadaye na kutana na familia na marafiki wa chache, tukila chakula cha kumbu kumbu, chapati, chai ya tangawizi na samaki wa kukaanga, hakuna kelele kubwa bali muziki wa taratibu.

Ningependa kutembelea Kyto, Japani, mji unaobeba utulivu wa bustani na hekalu za kale. Kutembea chini ya mti wakati wa kuchamuwa ni kama kuingia kwenye ndoto zenye maarufu ya kihistoria. Ni mahali ambapo utamaduni na asili hukutana.

Kiongozi mzuri hujengwa na sifa tatu kuu, kwanza kusikiliza kwa makini, kupokea mawazo na maoni ya wengine bila haraka ya kujibu, akiyaheshimu sauti za wote, pili ni uwadilifu ambapo maneno na matendo yake yanabaki thabiti, tatu ni uwezo wa kuhamasisha, kuonyesha mwelekeo na kuwasha moto wa matumaini.

Hapana, sipendi kuweka picha zangu mtandaoni, picha kwangu ni zawadi ya ukaribu, kitu cha kushirikiana na marafiki wa karibu au familia, si kwa macho ya umma, ni nazihifadhi kama kumbukumbu binafsi, nikiziona kama hadithi zandani, ambazo hazihitaji jukwaa la mitandao.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kupiga pasi nguo, inahisi kama zoezi ilisilo na mwisho, joto la pasi, kurudia harakati zile zile, na muda unaoteweka bila ladha, ingawa inaleta mpangilio na muonekano safi, kwangu ni kama somo la uvumilivu, bila muziki.

Namkumbuka mwalimu wa fasihi aliyenifundisha kuwa na maneno, si tu ka kama maandishi, bali kama milango ya dunia nyingine. Alikuwa na sauti tulivu lakini yenye uzito. Na kila shairi alilosoma lilihisi kama mwanga unaoangaza giza la darasa. Alinifundisha kuwa hadithi ni urithi.

Napenda kutumia programu ya WhatsApp kwa mawasiliano ya haraka na marafiki. Napenda pia kutumia Spotify kwa kusikiliza muziki, vilevile YouTube kwa kujifunza na kupata msukumo mpya. Pia napenda kutumia Google Keep au programu za maandishi kwa kutunza mawazo na mipango.

Rangi yangu ya kupendezo, ni blue ya kina, ile inayofanana na anga wakati wa mapumziko, au bahari yenye utulivu, uhisi kama pumzi ya hewa safi, ikileta uwazi na amani, ni rangi ya mawazo yanayotulia, lakini pia ya safari, na kina kisichoisha.

Naamu, napenda kupanda milima kwa sababu kila hatua juu huhisi kama mazungumzo na dunia. Mwili unachoka, pumzi zinakuwa nzito, lakini macho ya moyo yanazawadiwa na mandhari ya upeo mpana na angasafi. Kupanda milima ni somo la uvumilivu na matumaini.

Muziki niliyoipenda ni ile ya nymbo kama midundo ya kipekee ambayo hunihisi kama pumzi ya usawa ikicheza kati ya utulivu na msisi mko. Napenda muziki wa jazz. Kwangu ni mazungumuzo ya vyombo. Kila piano ikiongea kwa sauti yake lakini zote zinashirikiana kama marafiki mezani.

Mimi napenda kusimamia kwa sababu nahisi kama nafasi ya kuongoza, ni kama kuwasha moto wa pamoja, kutoa mwanga na joto kwa wengine, kusimamia kunanipa nafasi ya kusikiliza, kuelekeza, na kuunda mazingira ambapo kila mtu anaeza kustawi, ni kama kuwa nahodha wa jahazi.

Napendelea mwanga wa kati. Kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hunihisi kama usawa wa mchana wenye mawingu mepesi. Unatosha kuona kila siku kwa wazi bila kuchoma macho au kuondoa utulivu. Ni mwanga unaoleta anga ya kutafakari. Kusoma au kuandika bila kelele za mwanga mkali.

Napenda nyama ya samaki la tilapia kuliko aina nyingine za nyama. Ladha yake safi unihisi kama maji baridi ya mto. Ikileta kumbukumbu za familia na chakula cha pamoja. Tilapia ni nyepesi, rahisi kupika kwa jia nyingi, kwa kuchemusha, kwa kukaanga au hata kwa kuchoma.

Nguvu zangu kazini ni kama nguzo, zinazoshikilia mjengo, uongozi wa huruma, mawasiliano ya wazi, usimamizi wa muda na nidhamu, ubunifu na ufafanuzi, na baadaye uvumilibu na ustahimilivu. Changamoto kwangu ni kama mawe barabarani.

Wakati wa mchana, ninapenda kupumzika kwa kufanya mambo yanayonipa pumzi mpya na uwazi wa mawazo kama vile kutembea kidogo, kunywa chai ya umaji, kusoma kurasa chache, kutafakari kimya kwa dakika tano za kupumua na vile vile unirudisha kwenye utulivu.

Wakati wa mapumziko kazini, ninapenda kufanya mambo madogo ya nanirudisha kwenye uwazi na nguvu. Natembea nje kwa dakika chache, na kunywa chai au maji, na soma na kuandika mistari michache, na tafakari kimya kwa dakika tano, na vile vile napiga mziki wa majukumu.